Wasilisho hunifanya nijihisi nahisia mbili tofauti kwa wakati umoja. Kwanza huwa na wasiwasi kidogo kabla ya kuanza. Moyo unapiga haraka na mikono inakuwa baridi kwa sababu unataka kila kitu kiwe sawa. Na wasikilizaji waelewe vizuri. Lakini mara tuu nikianza kuzungumza na kuona vichwa vinatikisa au macho yanang'aa. Wasiwasi huo hugeuka kuwa shauku kubwa na kujiamini. Hunifuraisha pale ninapotoa maelezo na watu wanauliza maswala au kutoa maoni kwani inaonyesha kuwa, wamevutiwa baada ya kumaliza wasilisho zuri huwa nasikitika kwa moyo na nguvu mpya kama nimefanikisha jambo kubwa ingawa si rahisi kila wakati wasilisho hunisaidia kukuwa na kuonyesha maarifa yangu hivyo napenda kuyafanya hata kama inahitaji maandalizi mengi.